Inapu fikiria kuhusu wasilisho, mara nyenge wanza kujiisi na mchanganyiko waofo na msisimiko. Kabla kuwasilisha, moyo wangu piga kwa kasi na wakati mungine na isi wasiwesi kwa sababu na wangopa kufanya makosa au kusa au nilichojiandaa kusema. Isia hizi unifanya nijitathmini na kujuliza kama ni mijiandaa vya kutosha. Jambo linalofanya, jitahidi zaidi kujifunza na kufanya mazoizi Kadiri siku inavyo, siku ya wasilisho inavyo karibia, mimi uonza kuisishinikizo fulani Mwazo yangu uja masweli mingi kuhusu jinsi, nitakavo simama mbele ya watu kama watanionaje na kama jumbe wangu utaeleweka Wukati mungini mikono utetemeka na sauti ubadilika Lakini utambua kwa isia zizi ni zakawahida Kwa watu wengi wanawakabiliana na wasilishu Hata hivyo, ninapo wanza kujandava ziri kwa masuamu mada kwa kina na kupanga hii ojazangu Mio wanza kupatu jasiri kidogo kidogo Kujandavo nifanya nijisikie mnye uthibiti na uniseadia kupunguza ofu Ninapo fanya mazuizi peke yango na mbele ya marafiki Nisi kujiamini zaidi na kuamini uwezo wangu wa kueleza muwazo yangu Wakati wawasilisho ya lenyewe Waa na jitahidi kutulia na kupumua kwa kina Ngingawa badu nisi wasi wasi kidogo Mimi ujaribu kuzengatia ujumbe Ninaotaka kufikisha badala kuzengatia ufu yangu Ninaapa waona wasikilizaji wakinitazama na kunisikileza Miwanza kupata nguvu ya kuendelea kuzungumza kujasiri zaidi Kadiri wasilisho linavu ya ndalea, mimi waza kujihisi uru na kujiamini zaidi Ofi ya wali uponguwa na nafasi yaki uchukuliwa na isi ya afuraa na kuredhika Ninapo fanikewa kueleza oja zangu vizuri na isi fahari na kutambua kuwa ninawezi wa kuzungumza mbele ya watu Baada ya wasilisho, mara nyingi mimiwisi nafu kubwa Mbutano wote ondoka na isi kama mzigo mzito Mwendolema bigani muangu isi ya hii ya nafu nifanya nipumwe kwa uru na kufuraya ukwili kwamba Nimekabiliana na ufu yangu na kuhishinda Pia kupata isi ya kujivunia mwenye Bada ya kumaliza wasilisho kujua kwamba nimesimu mbele ya watu na kueleza mawazo yangu unipa imani Zaidi juu ya uwezo wangu Nisi ya unisaidia kujango jasiri kwa wasilisho zijazo na changamoto nyingine ya maishani Wakati mwingine ya barda ya wasilisho Ujikagua kwa kuangalia mambo nilio yafanya Ziri na yale nilio paswa kuboresha kufanya tathimini hii unisaidia kujefunza kutokana na uzewefu na kunifanya niwebora zaidi wakati ujao Bada yale ya kujilaumu ujaribu kujichukulia kwa mtaza mochanya Kwa ujumla, inga wasilisho unifanya nizikia na wasiwasi Pia unipafursa kukuwa na kujifunza Kwa wasilisho unifundisha kitu kipia kuhusu ujasiri, muandalizi na mawasiliano katiyangu na watu wengine isia hizi mchanganyiko unifanya nitambwe umimu wa kujiamini na kuandelea kujiboresha amani hii unifanya niweze kuwa na ujasiri inaponga mbele ya watu wengi au watu wachacha. Mwishowe, najifunza kubali isia zangu kusu wasilisho kama siyemwe safari ya maendeleo binafsi. Udala kukopa sana, miu jaribu kuwana wasilisho kama nafasi ya kuanyesha uwezo wangu na kushiriki marifa yangu na wengene. Mta zama huu nizide kubadili ufu kwa motisha kufanya vizuri zaidi.

Kila mwaka ninapokaribia siku yangu ya kuzaliwa mimi hujaa na furaha moyoni. Huwa naanza kuhesabu siku zilizobaki kwa hamu kubwa. Nafurahia kufikiria jinsi nitakavyo sherehekea siku hiyo muhimu siku yangu ya kuzaliwa hunifanya nijikie wa peke sana Pia hunikumbusha dhamani ya maisha yangu hisia hizi hunipa tabasamu kila ninapozikumbuka Kabla ya siku yenyewe kufika, mimi huanza maandalizi mapema, kupanga tarehe na kufikia nitafanya nini siku hiyo Wakati mwingine hujadilina na familia yangu kuhusu mipango ya sherehe. Maandalizi hunipa msisimko wa ziada. Pia, hunifanya nijisikia kuwajibika, kupanga mapema, husaidia kila kitu kwenda vizuri Mara nyingi huanza siku yangu ya kazi ya leo kwa kuamka mapema. Ninapoamka huwa na shukurani moyoni. Naomba na kumshukuru mungu kwa kunilinda mwaka nzima. Maombi hunipa amani na matumaini mapya. Pia hunifanya nijisikie mwenye baraka huo huwa mwanzo mzuri wa siku yangu maalum. Baada ya kuamka hupokea salamu nyingi kutoka kwa familia yangu. Wazazi wangu hunitakia heri ya siku ya kuzaliwa kwa furaha. Maneno yao hunigusa sana moyoni ndugu zangu pia hunipa pongezi. Salamu hizo hunijaza furaha. Hunifanya nijisikie kupendwa. Badaye mimi hupokea ujumbe. Za heri kutoka kwa marafiki. Wengine hunipigia simu kunisalimia. Jumbe zao hunifanya nitabasamu. Huwa nafurahia kuoana vile wanavyo nikumbuka. Wengine hutuma zawadi. Mchumba wangu huwa ananitumia barua huwa anaandika barua hatumii barua pepe Anaandika barua tu, Then na mkono yake. Kisha analeta. Huwa nafurahia kuona wanavyo nikumbuka. Hiyo hunionyesha ninathamani kwao. Marafiki wao hunifanya nijisikie mwenye bahati. Katika siku hiyo huvaa nguo nzuri na nadhifu huchagua mavazi yanayonifanya nijisikie vizuri. Kuvaa vizuri hunipa kujiamini. Pia hunifanya nijisikie wa pekee. Wakati mwingini hupiga picha za kumbukumbu. Picha hizo hunikumbusha siku hiyo kwa muda mrefu. Mara nyingi husherekea siku yangu ya kuzaliwa nyumbani. Familia yangu huanda chakula maalum. Chakula hicho huwa kitamu sana. Hula pamoja kwa furaha na amani mazungumzo na vicheko hutawala wakati huo kuimarisha upendo wa kifamilia. Kike siku ya kuzaliwa huwa sehemu muhimu ya sherehe ambayo huwa tunazingatia nymbani kwetu. Huwa nafurahia kuona keki ikepelekwa mezani. Na babangu ndiye hununua hiyo keki. Kisha mimi huwasha mishumaa juu ya keki kabla ya kuizima. Mimi hutoa maombi ombi moyoni Kuizima mshumaa hunipa furaha sana kisha Kabla nizime mshumaa watu huniimbia nyimbo za kingereza ya siku ya kuzaliwa. Naeza sema happy birthday Wakati mwingine upokea zawadi kutoka kwa familia na marafiki wengine ambao sikutarajia Zawadi zisio za thamani kubwa Bali nia yao ndiyo huwa ya thamani sana huwa na thamini sana waliokumbuka siku yangu Baada ya sherehe hutenga muda wa kupumzika kukaa na kufurahia hali ya siku hiyo huwa nafikiria mambo mazuri yaliotokea raha hio unifanya nijisikie mtulivu Pia hunipa pukumbo nzuri, si kuendelea kwa amani wakati mwingine husherehekea kwa kuwa saidia wengine hutoa chakula au zawadi kwa wahitaji kufanya hivyo unipa furaha ya kipekee unifanya nijisikie mwenye huruma Pia unikumbusha umuhimu wa kushukuru Sherehe huwa na maana zaidi siku yangu ya kuzaliwa hunipa nafasi ya kutafakari maisha yangu hujiuliza ni nini nilichofanikiwa mwaka uliopita Pia huangalia changamoto nilizo pitia Tafakari hunisaidia kujifunza, unifanya nijipange vizuri.

Bila teknolojia. Kila siku natumia programu mbali mbali kunisadia katika maisha yangu ya kawaida. Programu hizi kutumika kwa mawasiliano, elimu na burudani. Kutumia programu kumerahisisha mambo mengi. Kila programu ina kazi yake maalum. Baadhi huzitumia zaidi kuliko nyingine. Programu zimekua sehemu ya maisha. Miongoni mwa programu ninazo tumia sana ni Whatsappu. Mimi hutumia Whatsappu kuwasiliana na familia na marafiki. Programu hii. Hunisaidia kutuma ujumbe kwa haraka Pia utume picha na sauti. Masiliano huwa rahisi na ya karibu. Wozapu ni programu muhimu kwangu sana Inanifanya niweze kuongea na marafiki familia yangu, mchumba wangu na kila ninayetaka kuongea na yeye wakati mbao nataka kuongelesha Programu ingine ninayotumia mbara nyingi ni facebook. Natumia facebook kupata habari na kuwasiliana na watu watu mbali mbali Pia hutazama picha na mchapisho ya marafiki Programu hunifanya nijue yanayoendelea katika inchi yangu na inchi nyingine Pia inanisaidia nijue mambo yanendelea katika maisha ya rafiki wenzangu Kwa sababu wao wanatumikisha mambo yanayo wafanyikia maishani mwao katika facebook Instagram pia ni miongoni mwa programu ninazo tumia sana. Natumia Instagram kushiriki picha na video Pia hutazama maudhui ya kuburudisha. Programu hio hunipa burudani hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu Instagram unifanya nijisikie karibu na marafiki YouTube ni programu ninayotumia kwa jila kujifunza na burudani, kutazama video za elimu na mafunzo Pia hutazama muziki na filamu fupi YouTube hunisaidia kupata maarifa mapya Programu hii ni chanzo kizuri cha habari utumia kwa malengo mazuri Kwa masomo hutumia programu za kielimu mara kwa mara. Programu kama Google Classroom hunisaidia kupata kazi za shule. Pia hutumia na kupokea maelekezo. Programu hizi hurahisisha mawasiliano na walimu. Ujengo wajibikaji katika masomo. Pia ni muhimu sana kwa elemu. Programu ya Google ni muhimu katika maisha yangu. Mimi hutumia Google kutafuta taarifa mbali mbali. Google hudisaidia kufanya utafiti wa masomo. Pia hutumiwa kutafuta maana za maneno ambayo siyajui. Google hunirahishia kujifunza na ni chanzo kubwa cha maarifa. Mimi hutumia programu kama Spotify kusikiliza muziki. Spotify hunipa muziki ninaoupenda. Pia hunisaidia kupumzika. Mziki hunibadilishia hali ya moyo. Programu hii huniburudisha sana. Hutumia hasaa wakati wa mapumziko. Kwa kuwasiliana kwa video mimi hutumia programu kama Zoom. Zoom husaidia kushiriki masomo na mikutano. Pia hutumia kuwasiliana na watu walioko mbali hata kama ni wengi. Programu hii imekuwa muhimu sana maishani mwangu na hunirahisishia mikutano ya mitandao Programu za ramani kama Google Maps hunitumikia mara nyingi hunisadia kujua njia za kuenda sehemu mbali mbali Pia hunisaidia kuepuka kupotea Programu hizi hunipu uhakika wa safari hutumia hasaa ninapo safiri ni programu za msaada mkubwa. Kwa habari mimi hutumia programu za magazeti na tuvuti. Programu hizi hunisaidia kupata habari za ndani na inje ya nchi. Pia hunisaidia kujua yanayotokea duniani kupata habari hunipa marifa. Programu hizi hunijenga kielemu hutumia kwa uangalifu. Programu za kamera hutumika mara kwa mara. Hutumia kupiga picha na kurekodi video, kuhifadhi kumbukumbu muhimu, programu hizi hunisaidia kuhifadhi matukio. Picha hunikumbusha nyakati nzuri ni programu muhimu sana Kwa michezo mimi hutumia programu za michezo kidogo, michezo uniburudisha sana Programu za benki malipo hutumika pia. Mimi hutumia kutuma na kupokea pesa programu hizi huokoa muda. Hunifanya nifanye miamala kwa uraisi. Ni salama na rahisi. Teknolojia imenisaidia sana katika mambo hayo ya kuenda benki.

Swalile kama anapenda kupika wanifanya anitafakari sana kupika anishuguli muhimu watika maasha kila siku Uniside kupata chakula anacho kipenda Piyo ni panafasi ya kujifunza ujuzi mpya kupika wanifanya anijizikia uru ya ndiyo mana mimi napenda kupika Nileza kupenda kupika kiwa bado mdogo Nilekua nike wangalia mzazi wangu jikoni Alinifundisha jinsi ya kuandaa vyakule raisi taratibu nilinza kujifunza zaidi Hilo lili miangeza hamu ya kupika kupika kukawa jambo la kufuraisha kuangu Napenda kupika kwa sababu unipafura Ndapo kwa jikoni na isi utulivu wakili kupika unifanya nisawa maazu mabayo Pia unifanya nisikie mwenyewezo Kwa napo maliza kupika na isi fahari Uraa, hiyo unifanya Ndile kupika zaidi kupika unisaidia kujutagia mia Sitaji kumtegea mtu kila wakati Mwaza kundacha kulachangu mwenyewe Hiu ni jengea ya kujiamini Pia unifundisha wajibikaji kujitegemea ni jambu muhimu maishani penda kupika enambale mbaliza vyakula Baadhi ni vyasili na vingine vyakisasa kupika vyakula tafutia uniongezea ujuzi Pia unifanya nijifunze tamaduni za watu wengine Chikula huwa kitamu zaidi Napo kipika mwenyewe Hiyu niongezea hamasa ya kupika kupika kunaeteji subira na umakini Lazima ufate atua kwa wangalifu Kikosea atua, chukula kinaweza kuaribika Hiyu ni fundesha ni idhamu Pia unifanya ni jifunze kusikiliza mailekezu umakini ni muhimu jikoni Ninapo pika, miupenda kujaribu mapishi mapi wangalifu mapishi kutoka vitabuni au kwa wengine kujaribu mapishi mapi ya wanipa uzoefu mpia kati mungine chakola utoka kitamu sana kati mungine ujifunza kutokana na makosa Hilo unifanya niwebura zaidi kupika unisedia kumwaresha usiano na familia Ninapo upika kwa ajili ya familia angu na isifura Wanafamilia ureye chakula changu Hilo unifanya nizikia kutaminiwa Pia wangeza upendo nyumbani Chakola uunganisha watu Napenda kupika saa wakati wakupumziko kati huo ni namuda wakutosha Sivizi kupika ikiwa naraka Wapunziko unifanya nipike kwa utulivu Chakula utoka vizuri zaidi kupika unibadilisha ya hali ya moe kupika pia unisadia kula chakula abuara uweza kuchagua vyakula vya nyafia na epuka vyakula visivyo na manufaha Hiu unisadia kulinda afya angu kupika unifanya nijali umuli angu afya ni jambo la msingi kati mgini kupika kuna changamoto Sikile siku chakula utoka vizuri wakati mgini kukusa viongo shangamoto hizi unifundesha vumilivu pia unifanya nijifunze kutoka na kutoka tatama kani kujifunza kilasi kupika wehitaji mpanga muda nangu vizuri nazema anajwe ya nitapika nini mapeyama hii unisaidia kwepuka haraka mpango unifanya nipike kuteratibu pia unisaidia kukua muda upangaji ni muhimu jikoni penda kupika kwa sabobu unipo ubunifu naweza kubadilisha mapishi Kulengana na latha yangu Hilo unifanya nijisikia uru kupika silazima kufata kila kitu kama kilibi Mubunifu ufanya chakula kiwe chakipeke Hilo uniforaisha sana kupika unifundisha tamani ya zikazi Chakula kiji chenyewe mizani Lazima mtu wa jitahidi kukianda Hii li unifanya nyo wakamini wapishi Pia unifanya nijue tamani ya chakula Sipendi kupoteza chakula Napenda kupika sana na kupika unipafora, ujuzi na uzuwefu. Na unisedia kuchitegemea na kujiamini. Pia unijenga kiafia na kijami. Kupika nizaidi ya kuanda achakula nisemu muhimu ya maisha yangu.